Ndio, napenda kucheza michezo ya video. Hasa ile inayochanganya burudani na changamoto za kiakili. Michezo ya video hunisaidia kupumzika baada ya kazi au majukumu ya kila siku. Huku ikinipa nafasi ya kufikiri kwa haraka, kupanga mikakati na kufanya maamuzi kwa muda mfupi. Pia hunipa burudani yenye maingiliano tofauti na aina nyingine za burudani zisizo na ushiriki wa moja kwa moja. Zaidi ya hilo, michezo ya video hunisaidia kukuza ustadi kama umakini, uvumilivu na ushirikiano. Hasa katika michezo ya timu, ninapocheza kwa kiasi na kwa nithamu michezo ya video huwa njia nzuri ya kujifunza, kuburudika na kupunguza mawazo bila kuathiri majukumu mengine ya maisha.